Kiangozi mzuri anahitaji sifa kadhaa muhimu kwanza, aweze kusikiliza kwa umakini, kuelewa mahitaji ya timu kabla ya kutunga maamuzi. Pili kuwa muwazi na mwaminifu, kuwa muwazi kuhusu malengo na changamoto yake na kutenda kwa haki. Tatu ni anafaa kua na ujasiri wa kuchukua watu hata kwenye mazingira magumu na kuwajibika kwa matokeo. Nne, anafaa kua na uwezo wa kuhamasisha na kuinua wengine, kutoa muongozo wa fursa na za kukua. Tano ni, akue mbunifu na wamwelekeo thabiti. Kwa kuwa tayari kubadilisha na kueleza timu kwenye malengo mapya. Mwishoe anafaa kua na huruma na ustawi wa timu kwa kujali watu si tu kwa kazi zao, lakini pia maisha yao.

Ninapendelea mahali pakimya, haswa wakati wa, ninahitaji kufikiria kusoma, au hata kupumzika. Kimya kinanipatia nafasi ya kuzamisha uwezo wangu na kuamua kuwa kwa uwazi. Hata hivyo wakati mwingine ninapenda mahali pa kelele kwa kujifuraisha kama sherehe, tamasha au uwanja wa michezo ambapo kuna shangwe na mshangiliano. Kwa kazi ninahitaji kimya, ili kuzingatia kwa burudani, kelele ya kirafiki inaweza kuleta furaha, kwa ujumla ninapenda kukaa katika mazingira yote mawili, lakini kimya ndicho kinacho nirejesha nguvu.

Mara nyingi napenda kula chakula chepesi cha jioni kama supu ya mboga au saladi ya matunda na mayai ya kukaanga. Wakati mwingine napenda ugali ya mchuzi wa samaki kwa ajili ya nguvu. Lakini siwezi kataa viazi vya kukaanga au kuku wa kuchoma ikiwa niko na familia au marafiki. Najiepusha na vyakula vizito usiku ili nisije kukosa usingizi nzuri. Pia mara chache huwa nakula keki na viazi kama kitamu cha mwisho wa usiku.

Naishi katika mji wa karibu na Nairobi, katika eneo ambalo lina amani na bustani nyingi. Nyumba yangu ni ndogo lakini yenye upendeleo, na ina bustani ndogo ambayo napanda mboga kama nyanya na sukumawiki. Eneo langu lina shule, lina duka na kliniki karibu, hivyo ni rahisi kupata mahitaji ya msingi. Jirani yangu ni watu ambao ni marafiki na wenye ushirikiano. Na mara nyingi tunakutana kwenye sherehe za jamii, napenda amani na ustawi na mazingira yangu, na pia najisikia salama na kuwa na maishi ya raha hapa.

Najenga mahusiano na wafanyikazi kwa kutangulia kuwasiliana na nao kwa jina ya kila siku na kuwauliza hali zao kwa dhati. nA pia nashiriki kwenye shughuli za timu kama kula chakula pamoja mchana. Kuhudhuria sherehe za mwaka au kushiriki katika mazoezi ya kuboresha ujuzi. Najitahidi kusikiliza kwa makini wanaposhiriki maoni yao au changamoto zao na kuwaonyesha kuwa nathamani ya mchango wao. Wakati mwingine nawapa sifa wazi, wanapofanya vizuri na ninawasaidia wanapohitaji mwongozo.

Napenda mvua hasa wakati inanyesha kwa upole usiku. Sauti mvua kwenye kwenye paa inaniletea utulivu na amani na hunisaidia kupata usingizi nzuri. Pia ninapenda kutazama mvua ikenyesha nje ya dirisha na kusikiliza harufu ya mchanga inayonyonya maji. Baridi hunifanya nijisikia karibu na asili na wakati mwingine ninapenda kutembea kidogo mchangani baada ya mvua kukoma. Kuhisi baridi na kutazama mabaka ya maji. Hata hivyo, sipendi mvua ya inayo sababisha mafuriko au kuzua shuguli zangu. Lakini, kwa ujumla mvua ni baraka.

Mandhari nzuri niliyowai kuona ni uwanja wa viazi wenye mlima wa kilimanjaro wakati wa mapambazuko na ya jua. Na tulipanda hadi kwenye kiwango cha horombo na tulipofika jua lilikua linatokea nyuma ya mlima. Na mawingu yalikua yamejaa chini kama bahari nyeupe. Rangi ya machoa ilikua ya machungwa, zambarau na pinki. Na milima ilionekana kama ina mwanga wa dhahabu. Hakukuwa na sauti ila tu upepo mwanana Hii ilinikumbusha uzuri wa asili na uwezo wake wa kutufanya tuangaze kwa shangwe.

Natengeneza machanganyika ya wi-fi na data ya simu kulingana na maitaji nyumbani na ofisi ni natumia wi-fi kwa sababu huu ni ya kasi na ni ya bure na inaweza kushiriki kwenye mikutano kupakua faili kubwa au kutazama video bila wasiwasi wa data kukwisha nje nje au kwenye safari nategemea data ya simu kwa matumizi ya haraka kama kufatilia ramani kuangalia barua pepe na kutumia mitanda ya kijamii inai na ninajitahidi kutumia wifi pale inapo inapopatikana na ilikuifadhi data yangu ya simu na pia kwa usalama kwa sababu mitandao ya wifi ya uma inaezakua ya hatari.

Napendelea viatu vya raha na vitulivu hasa viatu vya kuteleza ama sneakers kwa kiingereza kwa kila siku. Navivaa kwa kutembea, kukimbia na kwa kazi pia. Na kwa sababu vinaunga mkono miguu na vinaezwa kuvaliwa kwa muda mrefu bila kuumiza. Pia napenda slippers na vya nyumbani za raha na viatu vya ofisi kwa mikutano rasmi. Kwa sherehe au matukio maalumu, napenda viatu vya vitenge, vilivyo tengenezwa na wafanyikazi wa ndani. Na muhimu kwangu ni faraja na utunzi. Kwa afya ya miguu, hivyo si muundo tu.

Ningependa kujaribu mchezo wa gofu au kupanda mlima wa kuchoma. Gofu inanivutia kwa sababu ni mchezo wa mbinu, uvumilivu na utulivu wa akili. Ninaona ni kama ni namna ya kujifunza wa kukaa na kufikiria kwa kina. Kupanda mlima wa kuchoma unaeza ninaiona kama changamoto ya kujaribu nguvu za mwili na kujiamini. Pia ningependa kujaribu kucheza ala ya muziki ya vioo kwa sababu ninapenda sauti yake ya kipekee.

Ningependa kuandika kwa mkono kwa mambo ya kibinafsi kama daftari ya la shukrani, machapisho ya mawazo au barua ya kirafiki kwa sababu kuna nikaribisha na hisia na kunikumbusha nilio, nilioyapitia. Lakini kwa kazi rasmi, masomo au uwasilishaji, napenda kutumia kompyuta kwa sababu yu urahisi wakurekebisha usahihi na uwezo kufanya kazi kwa haraka Kila njia ina faida yake.Kuandika kwa mkono kunanipatia utulivu na uhusiano wa karibu na mawaza yangu wakati kompyuta inanikomboa na kuniwezesha ushirikiano na usambazaji.

Ningependa kuogelea na nimejaribu kujifunza mara kadhaa kuogelea. Pia napenda hisia za kukolea penye maji, kujisikia huru na kupumzisha mwili na kili. Kuna wakati nilikuwa na darasa la kuogelea karatasi. Na ilikuwa changamoto lakini pia kwa ya kufuraisha. Bado si sina utaalamu lakini napenda kujaribu kuogelea katika maji ya kina ya chakati Hasa wakati wa likizo pwani kuogelea kuna nipatia nguvu na kunisaidia kuvumilia Natumai siku moja nitakuwa na ujasiri wa kuogelea kwa kina kirefu.

Anapenda kusoma vitabu vya hadithi za kutoka mazingira ya kweli. Hasa vinavyohusu maisha ya watu wa kawaida na safari zao. Pia napenda vitabu vya kujifunza ujuzi kama vile waandishi na biashara. Kujenga mazingira na historia ya biashara. Vitabu vya kisaikolojia na vitabu kutoka mazingira ya Afrika pia vinanivutia sana. Mara chache nasoma vitabu vya kubuni ili kujikomboa na kuhamazisha ubunifu angu. Natafuta vitabu vinavyonifundisha katika Kitu kipya au kunipeleka kwenye ulimwengu mwingine, kila mara.

Nina mausiano ya karibu na wazee wangu hasa mama yangu Tunawasiliana mara kwa mara kwa simu na mara nyingi tunakutana wakati wa likizo Mama yangu ni kielelezo changu na nguvu yangu na hekima.Amenifunza maadili ya bidii, unyenyekevu na kujali wengine Pia ninaheshimu baba yangu kwa kuwa na moyo wa kazi na kutupenda Kila jumapili ninawapigia simu kwa kuwauliza hali na kushiriki habari zangu Nawapatia usaidizi wakati wa itaji nao wananiombea kwa kunipa ushauri muhimu. Mahusiano yetu yanatokana na upendo. Heshima na shukrani.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano wazi na taratibu zilizowekwa. Kwanza kuna mikutano ya kawaida kwa video. Kujadiliana mipango na kutathmini maendeleo. Pili tunatumia zana za ushirikiano kama Slack au Microsoft Teams kwa mawasiliano ya kila siku na kugawana hati. Ya tatu tuna kalenda ya pamoja ili kila mtu ajue ratiba ya miadi. Nne, ninaweka malengo wazi na majukumu yaliyobainishwa, ili kuepuka kutoelewana. Tano, natoa maoni ya wakati, na kuhimiza wazi katika kila hatua. Mwishowe ninajenga uhusiano binafsi na kuwauliza hali ya kila mtu mara kwa mara, ingawa kwa umbali.

Nachaji kifaa changu kwa mara moja au mbili kwa siku. Kwa kawaida nnasimem nnasimamia ngazi ya betri na kwa kwanza kuchaji wakati inafikia chini ya asim asilimia thelathini. Asubui nachaji simu yangu kabla kwa ea kabla ya kuanza kazi hadi iwe asim asilimia mia moja. Na wakati mwingine, jioni nikiitaji tena. Najiepusha na kuchaji usiku nzima kwa usalama wa kudumisha betri. Pia nnatumia charger za ka za kasi, kwa haraka na kuzima matumizi yasio la lazima kama GPS au Bluetooth wakati nnachaji, ili kuharakisha. Kwa jumla, nnajaribu kutunza betri ya kifaa kwa kutumia mazoea bora.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa ajili ya kuhifadhi data na vifaa vyangu muhimu. Natumia kidole cha kati ili kufungua simu yangu na programu zake za msingi kama benki na barua pepe. Pia nina kifunguo cha kisasa kwa cha nyumba kinachotambua vidole na hivyo hakuna hitaji la kufungua kwa ufunguo. Ninahakikisha ninaweka usalama alama za vidole vyangu visivyo na za kawaida Kwa usalama bora na kila baada ya miezi sita ninafanya usahihishaji wa mfumo.